Inapo kuja swala la usafiri mimi hupendelea zaidi kutumia GPS kuliko ramani ya karatasi sababu kubwa ni kwamba GPS ni rahisi kutumia na inatoa maelekezo ya papo hapo kulingana na mahali nilipo kwa wakati huo inanisaidia sana kuepuka kupotea hasa ninapotembelea miji mpya au maeneo ambayo sijawai kufika hapo awali. Pia GPS ina uwezo wakunionyesha hali ya trafiki barabarani na kunipa njia mbadala ambayo ni ya haraka zaidi ili niweze kuokoa muda. Hata hivyo, wakati mwingine, mimi hupenda kuangalia ramani ya kawaida ili kupata picha nzima ya eneo ninayo tembelea na kuelewa mazingira kwa undani zaidi kwa ujumla, teknolojia ya GPS imefanya safari zangu kuwa zenye starehe na amani zaidi kwani, naweza kusafiri bila wasiwasi wa kupotea njia.